Wakati walikizo, kujitahidi kujistawisha kwa njia mbali mbali zinazoguza akiri mwiri na hisia. Kwangu, likizo simda wakupumzika tu mbali ni pia ni fulsa ya kujenga, kujijenga upia, kujifunza mambo mapia na kurejesha nguvu bada ya kipindi, chakazi au masomo. Kujistawisha wakati wa likizo unisaidia kurudi kwenye majukumu yangu nikiwa na ari mpia, mawazo mapia na mtizamo chanya wa maisha. Kwanza hutumia muda walikizo kupumzika na kujitunza. Hii inahusisha kulala vya kutosha kula vyakura bora na kupunguza shinikizo la ratiba kali. Mara nyingi hutumia muda huu kufanya mazoezi mepesi kama kutembea asubuhi, kunyoosha mwili au kuogelea. Mazoezi hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na pia kupunguza msongo wa mawazo. Kujitunza hunifanya nijiskie mwenye nguvu na tayari kukabiliana na changamoto mpya. Piri hujitawisha kiakili na kujifunza na kusoma. Likizo hunipa muda wa kusoma vitabu ambavyo sikuwa na nafasi navyo wakati wa ratiba ya kawaida. Huwa nasoma vitabu vya maarifa, hadithi au vitabu ya kujisaidia ambavyo hunipa motisha na kunipanua mtizamo. Pia, hutumia muda kutazama makala na kusikiliza vipindi vya kielimu vinavyohusiana na ujuzi mpya au maswara yanayonivutia. Kujifunza kwa hiari hunifanya nijisikie, nikawa, ninakuwa kiakiri, bila shinikizo. Tatu, hutumia hii likizo kuukuza vipaji na mambo ninayopenda. Huu ni wakati mzuri wa kufanya shughuri za ubunifu kama kuandika, kupiga picha, kuchora, au hata kujifunza ujuzi mpya kama kupika mapishi mapya au kutumia teknolojia fulani. Shuguri hizi hunisaidia kuerekeza hisia zangu na kuongeza kujiamini. Pia hunipa furaha na kuridhika kibinafsi. Nne likizo hunipa nafasi ya kuimarisha mahusiano ya kijamii. Hutumia muda na familia na marafiki kuzungumza kucheka na kushirikiana shughuri za pamoja. Mahusiano mazuri hunichangamsha kihisia na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Muda huu hunisaidia kupunguza upweke na kuimarisha mashikamano na watu ninaowajali. Tano, hujitenga kidogo na shughuri za kila siku ili kutafakari maisha yangu. Wakati wa likizo, napata nafasi ya kujidhamini, kuweka mlengo mapya na kufikiria mwelekeo wa maisha yangu. Tafakari hunisaidia kuelewa nilipo, ninapotoka, kuenda, na hatua zinazohitaji kuchukuwa. Hii hunipa mwelekeo na motisha mpya. Kwa ujumla, kujitawishi wakati wa likizo kwa kupumzika, kujifunza, kukuza vipaji, kuimarisha mahusiano na kutafakari maisha, likizo hunipa nafasi ya kujenga upya kwa njia ya kina na hunisaidia kurudi kwenye maisha ya kawaida nikiwa mwenye nguvu, uturivu na matumaini mapya.